Wakati wa mapumziko kazini mara nyingi napenda kupumzika kidogo ili kurejesha nguvu zangu Naweza kuchukua muda kunywa maji au kahawa na kuzungumzo na wenzangu kwa mazungumza mafupi ya kirafiki Wakati mwingine kutembea kidogo nje ili kupata hewa safi na kubadili mazingira Hasa kama nimekaa muda mrefu mbele ya kompyuta Pia napenda kutumia muda huo kuangalia ujumbe muhimu au kupanga kazi inaviofanya baadaye.

Moja ya kumbu kumbu ninayopenda sana kutoka utotoni ni kucheza na marafiki jioni baada ya shule. Tulikuwa tunacheza mpira au mchezo ya kujificha hadi jua linapotua. Na kumbuka nilivyo kuwa, tunacheka sana bila kuwa na wasiwasi wa wote. Maisha yalikuwa rahisi na yenye furaha. Wakati mwingine, tulikuwa tunasaidiana na kazi kidogo za nyumba kabla ya kurudi kucheza tena. Kumbu kumbu hizo zinanikumbusha umuhimu wa urafiki, furaha kidogo kidogo na kuthamini kila hatua ya maisha.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na kuku wa kupika kwa mchuzi. Napenda ninacho mchanganyiko wa wali laini pamoja na mchuzi wenye ladha tamu na viungo vya kutosha. Mara nyingi chakula hiki kinanikumbusha nyumbani na nyakati za kukaa pamoja na familia. Hasaa wakati wa wikendi au sherehe. Pia napenda kuambatanisha na kachumbari au mboga kidogo ili kuongeza ladha na kufanya mlo uwe kamili zaidi. Kitu ninachokufraia zaidi ni jinsi chakula hiki kinavyoshibisha na kunipa nguvu. Kwa jumla ni chakula kinachonipa furaha na kufanya nijisikie vizuri kila ninapokila.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu ni pizza ya kiitaliano. Na nilipokionja mara ya kwanza nilivutiwa na mchanganyiko wa jibini, mchuzi wa nyanya na viungo tofauti juu yake. Ladha yake ilikuwa tofauti na vyakula nilivyozoea lakini nilifurahia sana. Pia nimewai kujaribu noodles za kisiasia. Ambazo zilikua na ladha ya kipekee na viungo vingi. Nilipenda jinsi vilivyowekwa na mchanganyika wa mboga na mchuzi maalum uliokua na harufu nzuri.

Kwa kawaida najitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku Hasa kwa sababu naelewa umuhimu wake kwa afya ya mwili na akili Kwa wastani, nalenga kunywa maji takriban glasi nne kwa siku, ambazo ni karibu lita mbili. Hata hivyo, kiwango hicho kinabadilika kidogo kulingana na hali ya hewa au shughuli ninazofanya Kwa mfano, siku ambazo joto ni kali au nimefanya mazoezi Naweza kunywa zaidi ya hapo ili kuzuia upungufu wa maji mwilini.